Unahimizaje ushirikiano katika timu. Usirikiano katika timu ni msingi muhimu wa mafanikio katika kazi, masomo au shughuli za kijamii. Timu yenye ushirikiano mzuri huweza kufanikisha malengo kwa haraka, kwa ufanisi na kwa amani. Kwa upande wangu nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuzingatia mawasiliano, heshima na uwajibikaji wa pamoja. Kwanza kabisa nahakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na ya heshima. Miongoni mwa wana timu. Ninawahimiza kila moja kutoa mawazo yake bila kuwa na uoga. Kwa sababu kila wazo lina samani yake, mawasiliano mazuri husaidia kuondoa, kutoelewana, kujenga, uaminifu na kufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Pili nahimiza kushirikiana majukumu kwa haki, kulingana na uwezo na vipaji vya kila mwana timu. Kila mtu akiwa na jukumu lake analolielewa na kulipenda hivyo hufanya kazi kwa moyo na bidii. Pia ninawahimiza wanatimu kusaidiana pale mmoja anapokumbana na changamoto Badala ya kumlaumu hii hujenga mshikamano na roho ya umoja Tatu nahimiza heshima na kuthamini tofauti zilizopo dani ya timu Kila mtu anatoka kwenye mazingira na uzoefu tofauti na tofauti hizo ndizo zinazoifanya timu iwe imara zaidi Ninapo heshimu maoni ya wengine hata kama yanatofautiana na yangu nawafanya wajisikie kuthaminiwa na kuwa tayari kushiriki kikamilifu. Vile vile napenda kuongoza kwa mfano Ninapokuwa tayari kusikiliza, kusaidia na kutimiza wajibu wangu ipasavyo nawapa motisha wengine kufanya vivyo hivyo ushirikiano huanzishwi kwa maneno tu. Bali kwa vitendo kuonyesha nidhamu muda mzuri na moyo wa kujitoa kuchochea wengine kuiga tabia hiyo. Mwisho nahimiza kutambua na kusherehekea mafanikio ya pamoja timu inapofanikiwa ni muhimu kuwapongeza wanatimu wote Si mtu moja tu na hii huongeza motisha ya kufanya kazi huimarisha mshikamano na kuwafanya wanatimu wajisikie kuwa juhudi zao zinatambuliwa vizuri.

Unashughulikia kazi za dharura vipi kazi za dharura ni sehemu ya maisha ya kikazi na mara nyingi huja bila taarifa ya mapema. Ni kazi zinazohitaji uamuzi wa haraka umakini mkubwa na uwezo wakudhibiti shinikizo kwa upande wangu Nimejifunza kushhuglikia kazi za dharura kwa utulivu, mpangilio na uwajibikaji ili kuhakikisha matokeo yanakua bora bila kuathiri kazi nyingine Kwanza kabisa ninapokutana na kazi ya dharura naanza kwa kubaki kuwa mtulivu. Najua kuwa kukasirika au kuingiwa na hofu kunaweza kunifanya nifanye makosa. Utulivu hunisaidia kufikiri kwa haraka lakini kwa umakini na kufanya maamuzi yenye mantiki. Baada ya hapo na tathmini kwa haraka kiwango cha dharura na umuhimu wa kazi hiyo. Pili naweka kipaombele cha juu kwa kazi ya dharura Hii inamaanisha kusitisha au kuchelewesha kazi zisizo haraka kwa muda ili nizingatie kazi inayohitaji kushughulikiwa mara moja Kwa kufanya hivyo, inahakikisha kuwa tatizo aliongezeki na kwamba mahitaji ya dharura yanapatiwa suluhisho kwa wakati. Tatu, inapohitaji msaada huwa na wasiliana kwa harama na wanatimu au viongozi husika. Kazi ya dharura mara nyingi huhitaji ushirikiano. Hivyo, siogopi kuomba msaada au ushauri. Mawasiliano ya wazi na ya haraka hunisaidia kugawanya majukumu, kupunguza makosa na kuongeza kasi ya utatuzi wa tatizo. Vile vile ninatumia mpangilio na nidhamu ya muda hata kama kazi ni ya dharura najitahidi kupanga hatua za haraka za kufuata kufanya kazi bila mpangilio kunaweza kuongeza shinikizo na kusababisha makosa Kwa kupanga hatua moja baada ya nyingine kazi ya dharura inakuwa rahisi kushugulikiwa kwa ufanisi Baada ya kazi ya dharura kukamilika nachukua muda wa kutathmini kilichotokea najiuliza ni nini kilisababisha dharura na ni nini kilifanyika vizuri na ni nini kinaweza kuboreshwa ili kuepuka hiyo siku. Zijazo Tathmini hii.

Unafanya nini kuatia moyo wenzangu? Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kuwatia moyo wenzangu ni jambo muhimu sana katika maisha ya kazi, masomo na ata katika jamii kwa ujumla. Kila mtu hupitia changamoto kukata tamaa au kuchoka na katika nyakati kama hizo neno jema au kitendo kidogo kinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa upande wangu, kuwatia moyo wenzangu ni sehemu ya maadili na wajibu wangu kama mshiriki, wa timu na jamii. Kwanza kabisa naanza kwa kuwasikiliza kwa makini. Wakati mwingine mtu anachoitaji suluisho au anavyoitaji suluisho la alaka bali anaitaji kusikilizwa. Ninapowapa muda wa kueleza mawazo, changamoto au isia zao bila kuwakatiza unifanya na uwafanya wajiskie kusaminiwa na kueleweka. Hii nipekee inaweza kuongeza moyo na kuwapa nguvu mpya za kuendelea Pili nawatia moyo kwa maneno chanya na ya kujenga Ninajitahidi kupongeza jitihada zao ata kama matokeo ayajawa makubwa bado. Maneno kama unaendelea vizuri, usikate tamaa au jitiada zako zinaonekana yanaweza kuamsha, motisha na kuondoa ofu ya kushindwa. Kupongeza uongeza kujiamini na kuwafanya waone samani yao Tatu, nawatia moyo kwa kuonesha mfano mzuri kwa vitendo Ninapofanya kazi kwa bidii kuwa na nizamu na kutokata tamaa ata ninapokutana na changamoto nawapa wenzangu motisha ya kufanya hivyo hivyo. Mara nyingi vitendo vina nguvu zaidi kuliko maneno. Vile vile kuwa tayari kutoa msaada pare inapohitajika. Vile vile uwa nakuwa tayari kutoa msaada wangu pare inapoitajika. Hii inaweza kuwa saidia katika kazi kuashirikisha maarifa au kuwa kalibu nao wakati wa changamoto. Kujua kuwa awako peke yao kunawapa nguvu ya kuendelea na kuwafanya wasijisikie kuwa sehemu ya timu moja. Mwisho nawahimiza wenzangu kuangalia marengo ya mda mrefu badala ya kukata.

Je unapenda kuimba? Ndiyo napenda sana kuimba. Kuimba kwangu siyo tu burudani. Bali ni njia ya kuonyesha hisia zangu kuondoa msongo wa mawazo na kujipa furaha ya ndani. Kila ninapoimba najisikia huru mwenye amani na mwenye kujiamini zaidi Nikitu kinachonigusa moja kwa moja moyoni mwangu na kunifanya najisikie hai Kwanza kabisa napenda kuimba kwa sababu unifanya nijiskie mchangamfu wakati mwingine nikiwa na huzuni au uchovu au mawazo mengi kuimba unisaidia kubadilisha hali ya moyo wangu. Wimbo mzuri unaweza kunifanya nitabasamu, nitulie au ata, nijitie nguvu na kuendelea. Kuimba ni kama dawa ya moyo wangu. Pili kuimba unisaidia kujieleza. Kuna mambo ambayo wakati mwingine ni vigumu kuyaeleza kwa maneno ya kawaida Lakini kupitia wimbo na sauti nahisi ninaweza kuyaweka wazi nyimbo unipa nafasi ya kuonyesha furaha, maumivu, matumaini, na ndoto zangu. Hivyo kuimba unifanya, nijiskie, nimeeleweka, hata kama niko peke yangu. Pia napenda kuimba kwa sababu unileta karibu na watu wengine Kuimba pamoja na marafiki familia au kanisani ujenga mshikamano na furaha ya pamoja Wakati tunaimba pamoja tunashiriki hisia na kujenga kumbukumbu nzuri mziki una nguvu ya kuunganisha watu bila kujali tofauti zao Zaidi ya hayo kuimba unifundisha kujiamini na ujasiri Atakama sauti siyo kamilifu kuimba unifanya nijifunze kuthamini kile nilichonacho na kuondoa uoga wa kukumiwa kila ninapojaribu kuimba mbele ya wengine najifunza kuwa jasiri na kuwa mimi mwenyewe Kwa ujumla napenda kuimba Kwa sababu kunanipa furaha, amani, na njia ya kujieleza ni kipaji na kipenzi changu ambacho unifanya nijisikie huru na mwenye matumaini Kuimba kwangu siyo swala la sauti nzuri tu bali ni kuhusu moyo hisia na furaha Ninayoipata ninapotoa sauti yangu Hivyo basi jibu langu ni rahisi na la wazi Ndiyo napenda kuimba na nitaendelea kuimba kwa furaha.

Je, umewai kulima? Ndiyo nimewai kulima. Na uzoefu huo umenifundisha mambo mengi muhimu kuhusu maisha, uvumilivu na samani ya kazi. Kilimo siyo tu shughuri ya kupata chakura. Bali ni somo kubwa la nizamu, subila na matumaini. Kila mtu anaewai kulima ata kwa mara moja tu anaelewa kuwa mafanikio ayaji kwa alaka. Bali kwa juhudi na kujitoa. Nilipoanza kulima niligundua kuwa kilimo kinaitaji maandalizi mazuli. Unaanza kwa kuandaa shamba rako kulima azzi na kuakikisha mbegu unazozipanda ni mbegu bola. Atua izi zinanifundisha umuhimu wa mipango katika maisha. Kama vile shamba linavoitaji maandalizi, ndivyo ata ndoto na marengo ya maisha yanavoitaji mipango kabla ya kuanza kuyatekeleza. Baada ya kupanda naanza kusubili kipindi cha kuparilia Iki ndicho kipindi kinachoitaji subila kubwa mbegu mara nyingi kuna kupanda azioti mara moja na wakati mwingine hali ya hewa ubadilika Kipindi hiki kimenifundisha kuwa si kila jitiada uzaa matokeo apo apo maishani. Kuna nyakati tunafanya kazi kwa bidii lakini matokeo yanachelewa kuonekana. Kilimo unifundisha kuendelea na kuwa na matumaini ya kutokata tamaa Pia kurima kunaitaji uangarizi na bidii ya kila siku Unapalilia, unamwagilia na unalinda mazao zidi ya wadudu au magonjwa. Hii unikumbusha kuwa mafanikio yanaitaji ufuatiliaji wa mala wa mala. Kupanda tuu haitoshi, lazima niendelee kujari, kile nilichokipanda shambani kwangu. Ivo hivyo katika maisha, kuanza jambo ni atua ya kwanza. Lakini kulismamia adi lifanikiwe ndiyo jambo muhimu zaidi. Fulaa kubwa uja wakati wa mavunu. Kuona mazao yamekua na kuiva ni jambo rinaloleta faraja na fulaa ya kipekee. Apo ndipo unatambua kuwa juhudi zako azikuwa za bure. Mavuno unifundisha kusamini matokeo ya kazi kujivunia kwa juhudi zangu na kushukulu kwa kila atua niliopitia. Kurima kumenifundisha maadili ya kazi kuwa na subila na pia kuwa na uvumilivu wakati.

Katika maisha ya kila siku, mwanga ni jambo muhimu sana. Si tu utoa mwanga wa kuona, bali pia unasiri isia na jinsi tunavoisi katika mazingila tunayoishi. Swali la kuzingatia ni je na pendelea mwanga mkali au mwanga wa kati Kwa upande wangu napendelea mwanga wa kati Kwa sababu unaniletea usawa wa kuona vizuri na isia nzuri bila kushusha la au kuumiza macho yangu Kwanza kabisa mwanga wa kati utoa uturivu wa macho Mwanga mkari unaweza kuumiza macho au kusababisha kutozingatia vizuri Ususan pare mtu anapofanya kazi kusoma au kutumia kompyuta Mwanga wa kati usaidia macho kuona vizuri bila kuumia, hivyo unafanya kazi au kusoma kuwa laisi na yenye starehe zaidi piri mwanga wa kati utoa hali nzuli ya isia Mwanga mkari mara nyingine unifanya nijisikie na wasiwasi au kukasilika Asa ikiwa ni mwanga wa bandari au wa taa zisizo na utulivu Mwanga wa kati unaakikisha mazingila ni lafiki na unanisaidia kuwa na utulivu wa ndani. Hii ni muhimu sana katika masomo, kazi au ata wakati wa kupumzika nyumbani. Mwanga wa kati unalaisisha umakini na mtazamu Wakati wa kazi mwanga mkari au mwanga wa moja kwa moja Unaweza kutufanya tupoteze umakini au tufanye makosa Lakini mwanga wa kati usaidia akili kuwa makini macho kuona kwa usahihi na kufanya kazi kwa tija bila ya kuwa na mawazo ya ziada Hii ni faida kubwa kwa kila mtu anayetaka kufanya kazi kwa ufanisi. Vile vile napendelea mwanga wa kati kwa sababu unaniletea hali ya ulaisi na starehe nyumbani. Napenda kusoma kitabu, kusikiriza muziki au ata kuzungumza na familia katika mwanga ambao auzidi wala kushuka sana. Hii inanifanya na inafanya nyumba kuwa mahali pa kupumzika na kujijenga kisaekolojia. Mwisho kwa mtazamo wangu, mwanga sio tu njia ya kuona bari ni sehemu ya hali ya isia na ubola wa maisha. Mwanga wa kati ni bora kwa sababu unaringanisha starehe, usalama wa macho na tija ya kazi. Napenda kutumia mwanga wa kati na kila ninapouwona au kutu.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Kuwasiliana na watu ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Ni msingi wa mahusiano mazuri, kazi bora na maisha yenye amani njia tunavo wasiliana uasili jinsi watu wanavotuelewa jinsi tunavoshirikiana na jinsi tunavojenga uaminifu Kwa upande wangu, napendelea kuwasiliana kwanjia ya heshima, kwanjia ya uwazi na yenye kueleweka vizuri Kwanza kabisa, napendelea kuwasiliana kwa maneno ya heshima Hii inamanisha kuwa mimi hutoa mawazo yangu bila kuzuru wengine, bila kubagua na bila kuhalibu hisia za wengine. Neno jema linaweza kufungua mlango wa mazungumzo mazuri. Uku neno baya linaweza kuunda chuki au kutokuelewana. Kwa hiyo, heshima ni msingi wa mawasiliano yangu. Pili napendelea kuwa wazi na sahihi katika mawasiliano Ninapo wasiliana na watu na waeleza jambo kama lilivyo bila kuficha au kusema maneno ya siyo na maana Hii hunisaidia na huwasaidia wengine kuelewa kilicho nifikia au kilicho muhimu na kunakuza uaminifu ukiwa muwazi wengine wanapokea ujumbe wako kwa urahisi na wanakuheshimu zaidi. Tatu, napendelea kusikiliza kwa umakini kuwasiliana, siyo maneno peke yake Pia ni kuelewa kile wengine wanachosema Maranyingi, watu wanapohitaji kusikilizwa zaidi ya kuzungumza kusikiliza, kuna nifundisha uvumilivu kunipanua mtazamo na kunisaidia kutoa jibu linalofaa vile vile napendelea kujieleza kwa mwili na uso Isitoshe kusema maneno bali ishara za uso wangu zinaongea pia kuelezea uongeza maana ya ujumbe kwa mfano tabasamu au kushirikisha macho mtu anapozungunza hunifanya nionekane rafiki na kuamsha hisia nzuri. Napendelea kuwasiliana kwa kuwa nasubira na uvumilivu Asa pale maoni ya napokinzana watu wanaotofautiana kwa mawazo na mitazamo na nikawaida kushawishika au kukasirika Lakini kwa kuwa na subira ninaweza kuelewa kilicho kwenye mawazo ya mwingine ni katoa majibu yenye hekima na kuzuia migogoro isiyo ya lazima. Kwa mtazamo wangu kuwasiliana na watu Sio tu kuzungumza bali ni kujenga uhusiano mzuri na kuimali.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine katika maisha ya kilasiku tabia za watu tunaowazunguka nazo huwasili sana jinsi tunavyoishi, jinsi tunavoshilikiana na jinsi tunavokuwa na mauhusiano mema. Kwa upande wangu kuna tabia kadhaa ambazo ni nazipenda sana kwa wengine na tabia hizo ufanya mazungumzo, ushirikiano na maisha ya pamoja kuwa rahiei na yenye furaha Kwanza kabisa napenda watu wakiwa na heshima heshima ni msingi wakila uhusiano mzuri Ninapokuwa karibu na mtu anayeniheshimu na heshima wengine najisikia salama na tunaweza kushirikiana bila wasiwasi heshima inaonyesha kuwa mtu anadhamini wengine anakubali tofauti za mawazo na hajali kujidhalau Hii nitabia ninayoipenda sana kwa sababu inajenga mazingira ya amani na mshikamano Pili napenda watu waaminifu uaminifu ni jambo muhimu sana Kwani hufanya maisha yawe rahisi Ninapokuwa karibu na mtu mwaminifu Najua maneno yake, matendo yake ya nalingana na siwezi kufanyiwa udanganyifu wowote uaminifu pia hujenga mauhusiano mazuri na ya kudumu na hufanya kushirikiana na kuunda urafiki mzuri wenye furaha Tatu, napenda watu wabunifu watu wanaweza kutatua matatizo kwa njia mpya au kutoa mawazo mazuri wanachangia sana katika kuleta maendeleo. Ubunifu nao hufanya mazungumzo yawe ya kuvutia na kunifanya nijisikie, nimejihusisha na mtu mwenye nguvu ya kufikiria. Zaidi ya hayo napenda watu wakiwa wema na waangalifu. Huruma kusaidia wengine na kuonyesha moyo wakujali ni tabia ambazo hufanya maisha ya kila siku kuwa bora zaidi. Watu wenye tabia ya wema hunifanya nijisikie huru kuzungumza kushirikiana na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano. Pia napenda watu wakiwa wenye subira na watu wavumilivu. Kila mtu anamakosa na changamoto zake, watu wenye subira hutuamsha na kutufundisha kuwa uvumilivu ni muhimu katika maisha. Na hii husaidia kushughulikia na migongano yoyote inayoweza kujitokeza kwa njia ya amani na kuelewana vyema. Tabia nzuri ni zawadi kwa jamii.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Mafanikio ya timu ni matokeo ya jitihada za pamoja mshikamano na ushirikiano wakila mshiriki. Kwa hiyo kusherehekea mafanikio haya siyo tu furaha ya kibinafsi Bali ni njia ya kudhamini kazi ngumu ya kila mmoja na kuimarisha mshikamano wa team Kwa upande wangu, nina amini kusherehekea mafanikio ya timu ni jambo muhimu sana kwa sababu huchochea na huongeza motisha na mshikamano wapamoja. Kwanza kabisa nafanya niwe mshiriki wa furaha ya pamoja kusherehekea mafanikio ya timu unamaanisha kushiriki furaha pamoja na wenzangu kuonyesha tabasamu pongezi na shukrani kwa kila mmoja Alietumia juhudi Hii hufanya kila mshiriki ajisikie kudhaminiwa na huchochea moyo wakuendelea kufanya kazi kwa bidii Zaidi siku za usoni Pili naonyesha shukrani na pongezi kwa jitihada za kila mmoja Kila mshiriki anamchango wake katika kufanikisha malengo ya timu Hivyo ni muhimu kumpongeza kila mmoja siyo kupongeza matokeo tuu maneno ya pongezi barua za shukrani au hata zawadi ndogondogo za kushukuru hufanya wanatimu wajisikie kuwa kazi yao haikupuuziwa. Na tatu nachukua muda wakuchambua mafanikio na mafanikio yaliyopatikana. Kusherehekea sio tu furaha ya kawaida Bali pia ni fursa ya kujifunza Tuna angalia ni nini kilichofanya timu ifanikiwe malengo ni hatua gani zilipelekea mafanikio hayo na tunachukua somo la kuwa bora zaidi siku zijazo. Kwa njia hii, sherehe ya mafanikio inakuwa sio tu bali ni somo la ukuwaji. Vile vile na wakumbusha wenzangu kujivunia mafanikio yao. Mara nyingi watu wanapita kwenye kazi ngumu na kushindwa kujipongeza kwa jitihada zao wenyewe kusherehekea mafanikio ya timu husaidia kila mshiriki kutambua na kujivunia mafanikio yaliyopatikana na hii huchochea hamasa ya kufanya kazi na kujitolea zaidi. Na zaidi ya hayo kusherehekea mafanikio ya timu huchangia kuimarisha mshikamano wa timu. Tukisherehekea pamoja, tunajenga urafiki, tunajenga mshikamano, nahisia, ya familia, ya kikazi.

Sinema ni burudani ya aina yake. Sehemu ambayo mtu anaweza kujiburudisha. Pumzika na kufulaia hadisi mpya au ya kuvutia. Kwa upande wangu napenda kwenda sinema mara kazaa. Lakini siyo kila siku au kila wiki napenda kwenda mala zinapokuwa na muda na filamu nzuli ya kutazama au wakati nafanya mapumziko kutoka kwa shuguli za kila siku hii inafanya kila ziyala ya kwenda kutazama sinema kuwa ya kipekee na yenye fulaha zaidi Kwanza kabisa napenda kwenda sinema kwa sababu ni nafasi ya kupumzika na kujibuludisha Baada ya wiki ngumu ya masomo au ya kazi kwenda kutazama sinema kuna nipa nafasi ya kuondoa mawazo kupumzisha akili na kufurahia adisi mbali mbali za kusisimua. Hii hunisaidia pia kulekebisha hisia zangu na kunifanya nijisikie vizuli kimawazo pia napenda kwenda sinema kwa sababu ni nafasi ya kushilikiana na marafiki na familia mala nyingi tunapanga kwenda pamoja kuangalia filamu baada ya kuangalia na kushilikiana fulaha au ofu tunapokuwa kwenye filamu ya kusisimua. Hii hufanya uhusiano wangu na wengine kuwa imala na unaongezeka kwa urafiki na mshikamano wa familia Tatu napendelea kwenda kwenye sinema mala zinapokuwa na filamu sinazovutia au zinazonifaa Si kila filamu ina mvuto wangu hivyo napanga ziala ya kuenda kwenye sinema kulingana na latiba ya filamu nzuri hii inafanya kuwa matalajio mazuri na kila ziala yangu inakuwa ya samani zaidi kuliko kwenda tu bila mpangilio vile vile kwenda kuangalia sinema mala nyingi Napata nafasi ya kujifunza na kupata mtazamo mpya Filamu nzuri siyo tu burudani bali pia ni njia ya kujifunza mambo mapya kuona mitazamo tofauti ya maisha na kuerewa hadisi za tamaduni mbali mbali Hii inafungua akili yangu na kunipa mtazamo mpia wadunia Kwa jumla napenda kwenda sinema mara kazaa Asa wakati nina nafasi ya kupumzika kuona filam nzuri au kushirikiana na ndugu jamaa na marafiki kwenda kuangalia sinema ni sehemu ya maisha yenye fulaha na samani na kila mala ninapopata nafasi hiyo huwa ninajisikia akili yangu.

Utoto ni kipindi chamaisha ambapo kila mtu anafulaia uhuru kujifunza na kugundua mambo mapia. Kwa upande wangu, kwa swali linalohusu, nilikuwa napenda kufanya nini utotoni, nilipenda sana kucheza na kuinda ndege wapolini. Shuguli hii ilikuwa buludani kubwa kwangu Lakini pia ilinifundisha uvumilivu, unye nyekevu na umuimu wa kueshimu viyumbe hai Kwanza kabisa kucheza na kuinda ndege wapolini kulinipa fulaha na msisimuko mkubwa Nilipokuwa nje ya nyumba ni kiwa na marafiki au peke yangu kuangalia ndege wakiluka na kujaribu kuafatilia kulinifanya nijisikie kuwa hulu na kuwa mwenyefulaa isio na kifani Kila ndege niliyokuwa na pata kuziangalia au kuziwinda zilinipa isia ya mshangao na fulaha ya kipeke. Utoto uwo ulinifundisha uvumILivu na subila. Ndege si raisi kuzipata au kufishika. Hivyo ilinibidi nijifunze jinsi ya kusubiria, kuzingatia na kuwa makini bila kukasilika. Hii ni somo muhimu sana maishani. Kwani si kila jambo linapokelewa haraka na uvumilivu ni muhimu kufanikisha mambo makubwa Tatu kuwinda na kucheza na ndege wapolini kulinifundisha kujifunza kuhusu mazingila na wanyama lijifunza aina mbalimbali za ndege tabia zao na jinsi wanavousiana na mazingila yao shuguli hii ilinifundisha kueshimu viumbe hai na kuelewa kwamba kila kiumbe kinasamani katika mnyololo wa maisha Zaidi ya ayo, hii shuguli ya utotoni ilikuwa ni njia ya kushirikiana na marafiki. Tulicheza pamoya, tukashindana kidogo, tulishirikiana kwenda, polini, kuwinda ndege, na pia tulijifunza kutoka kwa kila mmoja wetu. Na hii ili nifundisha samani ya ushirikiano, mshikamano na fulaa ya pamoja. Mwisho kumbu kumbu hii ya utotoni inabaki kuwa sehemu ya fulaha yangu ya maisha. Kucheza na kuwinda ndege polini hakukua tu burudani. Bali ni somo la maisha, uvumilivu, mshikamano, heshima, kwa wanyama na fulaha ya kweli. Kila ninapokumbuka najisikia mwenye fulaha sana. Kumbukumbu ya utoto ni kumbukumbu nzuri ambayo aiwezi ikatoka kwa angu kiulaisi. Kwa mtazamo wangu kufulaiya utoto kupitia michezo na wanyama wapolini ni moja ya kumbukumbu yangu mzuri zaidi. Na kila mtu anapaswa kupata nafasi ya kufulahia.

Je, unapenda, mvua, ndio, napenda, mvuwa, sana, kwa upande wangu, mvua, siyo, tu, hali ya hewa ni kitu, kinachobeba, hisia, kumbu kumbu, na furaha ya kipekee Kila ninapoisikia mvua inanyesha na jisikia furaha, utulivu na mara nyingine ata mshangao wa utoto. Mvuwa inabadiri hali ya mazingila inafanya kila kitu kuwa safi na huleta hisia tofauti ambazo si rahisi kuzipata kwa hali ya hewa nyingine. Kwanza kabisa napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu na amani Wakati mvua inanyesha taratibu husababisha sauti za wanyama juu ya paa au kwenye majani. Na hii unifanya nijisikie utulivu ni wakati mzuri wakupumzika, kufikiri au kusoma kitabu. Mvuwa hufanya dunia ionekane tofauti na kunipa hisia ya amani. Pia napenda mvua kwa sababu inaburudisha na kuondoa joto Baada ya juakali au wakati wa joto kali mchana mvua inakuja kama kinywaji cha balidi kwenye mili yetu na akili hii hufanya nijiskie vizuri na mara nyingi hunifanya nifurahie kwa kucheza au kuangalia mvua ikinyesha Pia napenda mvua kwa sababu inakumbusha kumbukumbu za utotoni Nilipokuwa mdogo nilipenda kuogelea katika matone ya mvua na kucheza pale mvua ilivokuwa inanyesha. Kushirikiana na wenzangu kuangalia matone ya mvua Kila ninapokumbuka hayo wakati ninajisikia furaha na hisia nzuri. Zaidi ya hryo napenda mvua kwa sababu inapendezesha mazingira na pia inasaidia mazao mbalimbali kustawi vizuri mvua hufanya kila kitu kuwa safi na kizuri zaidi majani ya miti na manzali kwa ujumla hubadilika na kuonekana kuwa na uhai zaidi Hii hufanya nishawishi na kusamini uzuri wa dunia na kuwa na shukrani kwa kila kitu Kwa mtazamo wangu mvua tu siyo hali ya hewa ya kawaida. Bali ni hisia na burudani na kumbu kumbu nzuri Napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu, inaburudisha, inanikumbusha kumbukumbu zangu za utotoni na inapanua mtazamo wangu wa uzuri wa duri.

Je unavaa saa. Ndio napenda kuvaa saa. Kwa upande wangu kuvaa saa sio tu kufanya kazi kama chombo cha kuonesha muda bali pia ni sehemu ya mtindo. Nidhamu na muonekano wa kila siku saa hufanya kila mtu ajisikie makini Anayeongoza maisha yake vizuri na huonesha umuhimu wa maduka katika kila jambo analolifanya Kwanza kabisa napenda kuvaa saa kwa sababu inanikumbusha umuhimu wa muda Kwa kuvaa saa ninapewa tazari ya kushughulikia kila kitu kwa wakati wake saa hunifundisha kupanga siku zangu. Kufanikisha kazi nikiwa kwenye ratiba na kuhakikisha siwezi kupoteza muda bila sababu. Ni chombo muhimu cha nidhamu binafsi Pili napenda kuvaa saa Kwa sababu inaboresha mtindo wangu na mwonekano wangu saa nzuri inaweza kufanya mtu aonekane makini mwenye heshima na mtu anayejali utambulisho wake Kwa mtu ambaye anakutana na wengine kuvaa saa kuna mpa picha nzuri ya mtu wa kuaminika na anayejali maelezo madogo ya maisha. Tatu, napenda kuvaa saa kwa sababu inarahisisha maisha ya kila siku Wakati mwingine, simu si rahisi kupatikana au kuangalia muda kwa haraka Lakini kwa kuvaa saa ninakuwa na muda kila wakati popote pale ninapokuwa na hii hufanya nifanye maamuzi ya haraka nione muda wa kazi au wa mapumziko na nipange shughuli zangu bila kuchelewa Zaidi ya hayo napenda kuvaa saa kwa sababu inanikumbusha historia na teknolojia kutoka kwenye saa za mikononi hadi za kidigitali.Kila saa hunifundisha kitu kuhusu ubunifu wa binadamu, teknolojia na jinsi muda unavyopangwa katika maisha yetu. Kwa namna fulani, kuvaa saa kuna nifanya nijiskie sehemu ya dunia ya kisasa na ya mpangilio. Mwisho kwa mtazamo wangu kuvaa saa sio tu ni mtindo bali ni sehemu ya maisha yenye dhamani. Saa hunifundisha nidhamu, hunisaidia kupanga maisha na huongeza na kunifanya nijiskie huru na kuwa makini. Kwa hivyo, jibu langu nilawazi Ndio, napenda, kuvaa, saa na nitakuwa makini kila wakati kwa kiki.

Jukumu gani unalolipenda zaidi kazini? Kazini kila mtu huwa na jukumu lake kulingana na nafasi, uwezo na malengo ya taasisi au kampuni. Kwa upande wangu, jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda jukumu linalonifanya niusike moja kwa moja katika kupanga, kutekeleza na kufuatilia kazi Kwa sababu unifanya nijisikie kuwa na mchango wa kweli katika mafanikio ya kazi Kwanza kabisa napenda jukumu hili kwa sababu unipa nafasi ya kushirikiana na watu tofauti Kila mfanyakazi ana ujuzi uzoefu na mtazamo wake Ninapofanya kazi ya kushirikiana na wenzangu najifunza mambo mapya ninapanua uelewa wangu na ninapata mawazo mapya ya kuboresha kazi ushirikiano huu unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu Pili napenda jukumu hili kwa sababu unipa changamoto za kufikiri na kutatua matatizo kazi inapokuwa na changamoto unilazimisha kufikiria kwa umakini, kupanga vizuri na kufanya maamuzi sahihi changamoto hizi unijenga kiakili, uniongezea uzoefu na unifanya nikue kitaaluma. Ninapofanikiwa kutatua changamoto najisikia furaha na kujiamini zaidi. Tatu, napenda jukumu hili kwa sababu linanipa fursa ya kuwajibika. Kuwajibika kazini unifanya nijifunze nidhamu, uaminifu na kufanya kazi kwa umakini. Ninapokabidhiwa jukumu muhimu ninajitahidi na ninahakikisha nafanya kazi kwa bidii na kwa wakati, Kwa sababu najua matokeo ya kazi yangu yanaadhiri timu mzima Zaidi ya hayo, jukumu hili unipa motisha na kuridhika kazini. Kuona matokeo ya kazi niliofanya au tuliofanya kama timu unipa furaha kubwa. Mafanikio ya pamoja unifanya nijisikie kudhaminiwa na unipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku na siku zinazofuata. Kwa mtazamo wangu, jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kushirikiana, kuwajibika na kuchangia mafanikio ya pamoja. Jukumu hili unijenga kitaaluma.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi kusoma vitabu ni moja ya njia bola ya kujifunza kupanua mawazo na kujenga tabia nzuli ya maisha Kwa upande wangu, nina kitabu kimoja ninachopenda zaidi kwa sababu kimenigusa kiakili, kimenipa maarifa na kimenisaidia kubadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha. Kitabu hiki siyo tu chakosoma, bali ni lafiki anayeniongoza na kunipa mthukumo wa kua mtu bola zaidi. Kwanza kabisa ninakipenda kitabu hiki kwa sababu kina ujumbe mzito, unaohusiana na maisha. Kinazungumzia umuhimu wa kua na malengo kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa Ata unapokutana na changamoto Kila sula ina somo linanonifanya ni jitasmini na kujiuliza maswali muhimu kuhusu maisha yangu na muelekeo wangu wa baadaye. Pili kitabu hiki ninachokipenda kina ruga laisi na mifano halisi. Mwandishi ametumia mifano inayoeleweka katika maisha ya kila siku. Jambo ambalo linalonifanya na linaufanya ujumbe uwe laisi kueleweka na kukumbukwa Hii hunisaidia kutumia mafundisho ya kwenye kitabu hiki moja kwa moja katika maisha yangu Iwe ni katika masomo, kazi au mausiano yangu na wengini Tatu, kitabu hiki kimenifundisha nizamu na kuajibika Kinaelezea kuwa mafanikio hayaji kwa bahati Bari hutokana na maamuzi sahihi na juhudi sa kila siku Baada ya kukisoma nilianza kupanga muda wangu vizuri kueka vipau mbele na kuwajibika kwa maamuzi yangu haya ni mambo ambayo yamenisaidia sana katika safari ya maisha yangu Zaidi yayo kitabu ninachokipenda kinanipa motisha na matumaini Kila ninapojisikia kukata tamaa au kupoteza mwelekeo naludi kukisoma tena na kupata guvu mpya. Kina ujumbe wa kunikumbusha kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Na kwamba kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa, ikiwa, ataendelea, kujituma na kujiamini. Kwa hiyo, kitabu ninachokipenda zaidi jina rake kinaitwa Rich Dad, Poor Dad. Kitabu hiki ni kitabu kinachonifundisha, kuniamasisha na kunifanya niwe mtu bola kila siku. Kusoma kitabu hiki ni uwekezaji mkubwa, katika maisha.